Kampuni ya teknolojia ambao ninaya aminia ni Google. Kwa kweli Google imekua mstari wa mbele katika kuleta suluhisho za teknolojia ambazo zinafanya maisha yetu kuwa rahisi zaidi. Kwanza kabisa, huduma zao za utafiti kama vile Google Search na Google Map zimebadlisha jinsi tunavyopata taarifa na kusongesha maisha yetu ya kila siku. Nimewahi kutumia Google Maps kupata njia bora zaidi ya kuenda mahali na pia kutafuta sehemu za wazi na maarufu katika zilizo ka karibu nami. Ni kama kuwa na msaidizi binafsi wa GPS kila wakati. Pili, huduma zao za wingi kama vile Google Drive na Google Docs zinafanya kazi ya kushirikiana na kuhifadi data kwa rahisi sana. Nimewahi kufanya kazi na timu yangu ya kwa kutumia Google Docs na ilifanya kazi vizuri sana. Tulikuwa tunaweza kuwariri na kuona mabadliko kwa wakati halisi bila kusumbua sana. Na pia bidhaa zao kama vile Android na vifaa vya Google Pixels zinaonyesha ubunifu wao katika kuunganisha teknolojia na mahitaji ya wana watumiaji. Kwa mfano, Android ina wapa watumiaji uhuru wa kuchagua na kubinafsisha simu zao jinsi wanavyotaka. Na vifaa vya pixel vinatokeza kwa ubora wa kamera na usalama. Kwa ujumla, nina amini Google kwa sababu wanendelea kuskuma mipaka ya teknolojia na kutoa suluhisho zinazo faa na zinazo tegemewa. Pia wanafanya juhudi kubwa katika maswala ya usalama na faraga ya watumiaji. Jamba ambalo ni muhimu sana kwangu Ndiyo Google ni kampuni ya teknolojia ambao ni naamini.

Mzee ni mtu ambaye anajua mengi. Anajua njia na anaskiliza. Kwa kweli wazee ni kama hazina ya hekima na uzoefu katika jamii yetu. Kwanza kabisa, wazee ni walimu wetu wa asili. Wamepata njia nyingi na wanaweza kupata ushauri na mwongozo ambao ni wa muhimu sana kati kwetu. Mimi bina nia na kuwasikiliza na kujifunza kutoka kwao Kwa sababu wanajua mambo ambayo sisi hatujayajua bado Pili wazee ni kama daraja kati ya zamani na sasa wanaeza kutupa hadithi na masimulizi kuhusu historia yetu tamaduni zetu na maadili yetu Hii inatusaidia kuelewa vizuri zaidi sisi ni nani na tunatoka wapi Mimi bina Mimi bila mahusiano, mazuri na wazee wangu, ninajitahidi sana kuwaheshimu, kuwasikiliza na kujifunza kutoka kwao Pia ninawatembelea mara kwa mara na kushauri mambo yanaahusu maisha na maendeleo yangu Kwa jumla, wazee ni baraka kwetu na nina muhimu kuwaheshimu na kuwasikiliza wanaweza kutusaidia sana.

Mchezo ambao nigependapenda kujaribu ni kandanda Hasa kwa sababu ya uchezaji wa lionel Messi Kwangu, Messi ni mchezaji wa kipekee Anaweka rekodi, anacheza kwa ustadi, anafurahisha kutazama Ningependa kujaribu kandanda kwa sababu ni mchezo unaohitaji ujuzi wa hali ya juu Wapesi na kufanya kazi kama timu Messi anonyesha kwamba kwa kujituma na mazoezi mtu anayeza kufikia kiwango kiku anafunga magoli ya ajabu Anapiga pasi za maana na anaongoza timu yake kwa uongozi mzuri Pia kandanda ni mchezo unaoamsha hisia za watu wengi Iwe ni kwenye uwanja au ukiwa unatazama kwenye televisioni hisia za kushangilia kushinikiza na kushiriki furaha na wengine ni kitu cha pekee Mesi anajua jinsi ya kuleta furaha kwa mashabiki na ndiyo maana ni mchezaji wangu muhenzi kama ningependa nafasi ya kujaribu kandanda, ninge taka kujifunza zaidi kuhusu mbinu za mchezo, jinsi ya kufunga magoli na jinsi ya kucheza kama timu. Labda ata ningepata fursa ya kucheza na wengine na kujifunza kutokana kwao. Lengo langu ni kuboresha ujuzi wangu na kuwa bora zaidi kama mesi. Kandanda ni mchezo wa ajabu na mesi ni mchezaji wa ajabu nadhani ingekuwa ndoto kujaribu kucheza kama yeye.

Mimi ni natumia kompyuta kwa sababu nyingi, lakini zaidi ni kwa ajili ya kazi na kujifunza. Kwangu kompyuta ni kama chombo cha lazima ambacho kinaniwezesha kufanya kazi zangu kwa ufanisi na kwa wakati. Kwanza kabisa, kompyuta inaniwezesha kufanya kazi zangu za ofisi kwa urahisi. Naweza kuandika reporti, kuunda mawasilisho na kuwasiliana na wateja wangu kwa njia ya email au mikutano ya video. Pia, ninaweza kufikia taarifa zote muhimu za kazi yangu kwa urahisi na nakufanya maamuzi sahihi. Pili, kompyuta inaniwezesha kujifunza mambo mapya kila siku. Naweza kutafuta taarifa kwenye internet, kushiriki kwenye kozi mtandaoni na kusoma vitabu vya kielektroniki. Hii inaniwezesha kuboresha ujuzi wangu na kufahamu mambo mapya ambayo yananiwezesha kufanya kazi yangu kwa ufanisi zaidi. Pia, kompyuta inaniwezesha kuwasiliana na marafiki na familia yangu ambao hawako mbali. Naweza kutuma email kupiga video na kushirikiana nao kwenye mitandaoni ya kijamii. Hii inaniwezesha kudumisha uhusiano wangu na watu muhimu kwangu. Kwa ujumla, kompyuta ni chombo muhimu sana kwangu na ninatumia muda mwingi nikiwa nayo. Inaniwezesha kufanya kazi zangu, kujifunza mambo mapya na kuwasiliana na watu wengi.

Mimi, programu ya simu ambao ninatumia kila siku ni WhatsApp Kwangu WhatsApp ni programu muhimu sana kwa ajili ya mawasiliano na familia, marafiki na wafanyikazi wenzangu Ninatumia WhatsApp kwa ajili ya kutuma ujumbe, kupiga sauti na kushirikiana na wengine Pia ninatumia WhatsApp kwa ajili ya kupokea na kutuma faili, picha na video Pia ninatumia WhatsApp kwa ajili ya kujadiriana na wengine kuhusu mambo ya kazi na biashara Napenda kuwa na mawasiliano ya haraka na wateja wangu na kuwajibu maswali yao kwa wakati Natumia WhatsApp kila siku kwa sababu ni raisi kutumia na inafanya mawasiliano kuwa raisi zaidi Pia ninapenda kuwa na uwezo wa kuwasiliana na watu wengine bila kujali mahali walipo Kwa ujumla, WhatsApp ni programu ya simu ambayo ninatumia kila siku na inaniwezesha kuwasiliana na wengine kwa urahisi.

Mimi ni mewai fikiria kuanzisha biashara yangu. Kwa kweli nimekuwa ni kifikiria kuhusu hii kwa muda mrefu. Naamini kwamba kuanzisha biashara yako, ninjia moja ya kuwa, muanzilishi na kuwa bosi wa maisha yako. Na fikiria kwamba kuanzisha biashara yangu, itanipa uhuruwa kufanya maamuzi na kuendesha maisha yangu jinsi nina vyotaka. Pia inanipa fursa ya kuwa muanzilishi na kuunda vitu ambavyo, vitu kitu ambacho kinaweza kuleta mabadliko katika jamii. Nafikiria kwamba kwanzisha biashara, lakini pia kuna changamoto zake, ninahofia kuhusu hatari za kifedha, usimamizi, wamda, na kushugulikia wateja. Lakini naamini kwamba faida zinazidi hasara, na nina niko tayari kuchukua hatua ili kufikia ndoto yangu. Nafikiria kwamba kuanzisha biashara yangu itanipa fursa ya kuwa mwanzilishi na kuunda kitu ambacho kinaweza kuleta mabadiliko katika jamii. Na amini kwamba kwa bidii uvumilivu na kujitolea, ninaweza kufikia malengo yangu na kuwa mfano kwa wengine.

Mimi napenda kufanya kazi na wengine. Kwangu, kufanya kazi na wengine ni njia ya kujifunza na kubadlishiana mawazo. Napenda kusikiza maoni ya wengine na kufanya kazi pamoja ili kufikia malengo yetu. Na amini kwamba kufanya kazi na wengine, kuna niwezesha kuwa na mawazo mapya na kuboresha ujuzi wangu. Pia, napenda kuwa na watu wakushirikiana nao na kufraia pamoja wakati wakazi. Hata hivyo, pia napenda kuwa na muda wa kufanya kazi peke yangu. Napenda kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi na kufanya kazi kwanjia yangu mwenyewe Kwa hivyo, napenda kuwa na mchanganyiko wa kufanya kazi peke yangu na wengine Ninaamini kuamba kufanya kazi na wengine ni muhimu kwa jilia mafanikio Lakini pia ni muhimu kuwa na mda wakujitafakari na kufanya kazi peke yako.

Kwanza, ninaamini kuwa mazingira yetu ni hazina kubwa ambayo inatupa hewa safi, maji na chakula. Kwa hiyo, nimeamua kufanya mambo kadhaa ili kuifadhi na kulinda mazingira. Ninaanza kwa kupanda miti kila inapowezekana, kwa sababu miti usaidia kusafisha hewa na kuzuia mmonyoko wa udongo. Pia ninaakikisha kuwa na safisha mazingria yangu ya kila siku kwa kuwokota taka na kuzitupa kwenye mapipa, maalumu. Ninajitahidi kutumia vitu vinavyoweza kutumika tena ili kupunguza taka Ninashiriki pia katika elimu ya mazingira kwa kuafundisha wengine hasaa vijana umuimu wa kulinda mazingira Tunafanya kampeni za usafi wa mazingira shuleni na katika jamii ili kuongeza uelewa wa watu kuhusu athari za uchafu wa mazingira Pia ninatumia nishati kwa uwangalifu, ninazima taa na vifaa vya umeme nisivyo vitumia Ili kupunguza matumizi ya nishati na kupunguza uzalishaji wa gesi chafu Ninapendelea kutumia njia za usafiri, rafiki kwa mazingira kama kutembea au kuendesha baiskeli kwa safari fupi kulinda mazingira ni jukumu la kila mtu kwa kufanya juhudi ndogo kila siku Tunaweza kufanya mabadliko makubwa Ninaomba nyi pia mushiriki katika kulinda mazingira kwa kufanya mambo haya au ata zaidi Tushikane mkono katika kuhifadhi dunia yetu kwa vizazi vijao Naamini kuwa kwa umoja wetu na juhudi zetu utaweza kueka mazingira yetu safi na enye afya.

Mimi ninafanya mambo kadhaa kuwatia moyo wenzangu Kwanza kabisa, ninapenda kusikiliza shida zao na kuwapa ushauri kama ninaweza Ninapenda kuwaonyesha kwamba, ninawajali na kuwapo kwa ajili yao Pia ninapenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa mafanikio yao Ninapenda kuwaambia jinsi wanavyofanya vizuri na kuwatia moyo wasikate tama Naamini kwamba kila mtu ana nguvu na uwezo wake na ninapenda kuwasaidia wenzangu kugundua na kuendeleza uwezo wao. Ninapenda kuwaunga mkono na kuwapa matumaini.

Mwezi unaonipendekeza sana ni disemba. Disemba ni mwezi wa mwisho wa mwaka na kwa kawaida huwa na sherehe nyingi za siku kuu. Kama vile krismasi na mwaka mpya. Ni mwezi wa furaha, upendo na kusanyiko ya familia na marafiki. Wakati wa disemba watu wengi wanajiandaa kwa ajili ya kusherehekea na kufurahia wakati mzuri na wapendwa wao. Mwezi wa disemba pia unaleta hisia ya kutafakari juu ya mwaka uliopita na kutengeneza malengo mapya kwa mwaka ujao. Ni kipindi cha matumaini na matarajio. Kwa upande wangu, napenda disemba joto la jua la asubuhi na harufu ya mvua inayoweza kunyesha wakati mwingine. Napenda pia shughuli za disemba kama vile mapambo ya nyumba kwa taa za krismasi na kutengeneza keki za mwaka mpya na kushiriki katika sherehe za kitamaduni. Ni mwezi unaojaza mioyo yetu kwa furaha na upendo. Kwa ujumla, disemba ni mwezi wangu wa mwaka ninaoupenda zaidi kwa sababu ya furaha, upendo na umoja unaoletwa na sherehe zake. Napenda kila wakati wa mwezi huu na ninasubiria kwa hamu kila mwaka kuja kwa sherehe zake nzuri.

Mimi napenda sana kukimbia. Kukimbia ni moja ya mazoezi yangu ya kupenda. Napenda isia ya uru na wepesi ninao kuwa nikikimbia. Pia napenda jinsi inavyo nifanya nijisikie kuwa na nguvu na afya njema. Napenda kukimbia asubui na mapema wakati dunia bado ijaamuka. Ninjia nzuri ya kuanza siku yangu na kunipa nguvu kwa ajili ya shuguri za mchana. Pia ninapenda kukimbia kwenye njia za asili, kama vile kwenye mbuga au misitu. Inanifanya nijisikie kuwa karibu na asili. Ninaamini kwamba kukimbia ni mazoezi mazuri kwa mwili na akili. Inanifanya nijisikie kuwa na furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Pia ninapenda changamoto ya kujitolea na kufikia malengo yangu ya kukimbia.

Kwanza, naanza kwa kusema kwamba afya ni hazina kubwa sana katika maisha yetu. Bila afya, hatuwezi kufanya chochote kile tunachotaka kufanya. Kuweka afya nzuri, kunahitaji nidhamu na kujali sana mwili wako. Mimi kwa mfano, naanza siku yangu kwa kunywa glasi ya maji, safi ili kuamsha mwili wangu. Baada ya hapo, nafanya mazoezi ya viungo kwa dakika thelathini hadi 45. Baini na tano, mazoezi haya husaidia kuimarisha misuli yangu ya na kuongeza nguvu mwilini. Pili, chakula ndicho chanzo kikubwa kwa afya. Mimi nakula chakula bora kila siku. Kama vile mboga za majani, matunda na nafaka nzima. Nakwepa vyakula vya mafuta mengi na sukari nyingi kwa sababu, vinaharibu afya yetu. Ninapika chakula changu mwenyewe ili kujua nini naweka ndani yake. Tatu, usingizi ni muhimu sana kwa afya. Mimi hulala masaa saba hadi nane kila siku ili kuruhusu mwili wangu kumpumzika na kurejesha nguvu. Usingizi mzuri husaidia pia akili kufanya kazi vizuri. Nne, mimi huwa naendelea kujifunza kuhusu afya. Nakala na kusoma vitabu au makala kuhusu jinsi ya kuboresha afya. Pia nakutana na wataalamu wa afya kujua mbinu mpya za kuweka mwili wangu katika hali nzuri. Tamu zaidi ni kwamba mimi huwa nafurahia maisha. Ninaamini kwamba furaha ni sehemu ya afya njema. Kwa hiyo, mimi hufanya kila ninavyopenda kama vile kusikiliza muziki, kutembea katika asili na kutumia muda na familia yangu. Afya pia inahusu akili. Mimi hufanya mazoezi ya akili kama vile kutafakari na kupunguza msongomano wa mawazo. Hii inanisaidia kuwa na mawazo chanya na kushughulikia changamoto za maisha kwa njia bora. Mwisho, mimi huwa naangalia afya yangu kwa kuzingatia usafi. Napiga mswaki kila siku, naosha mikono yangu kabla ya kula na kuhakikisha mazingria yangu ni safi. Kwa ufupi, kuweka afya nzuri ni mchakato unaohitaji kujali mwili na akili yako kila siku. Mimi hufanya mazoezi kula chakula bora, kulala vizuri, kujifunza na kufurahia maisha Hii ni vitu vinavyoweza kuweka afya yangu nzuri. Na natumaini nyinyi mnaweza kujifunza kutoka kwangu.

Mimi nakumbuka nilikuwa nakutana na marafiki zangu mara nyingi tukicheza mpira wa miguu au kuruka kamba shuleni Tulikuwa na kipindi cha watu watano, kikundi cha watu watano au sita na tulikuwa tunajua namna ya kufurahia muda wetu pamoja Lakini sasa maisha yamebadilika kidogo Nimekuwa busy na kazi na mambo mengine Lakini bado nakutana na marafiki zangu mara kwa mara tunacheza game za video mtandaoni au kuenda kupata chakula pamoja ni njia nzuri ya kupunguza stress na kufurahia muda Kuna mtu mmoja maalum ambaye hua nakutana naye mara nyingi ni mdogo wangu, tuna bond nzuri sana na tunakubali kufanya mambo mengi pamoja Tunaweza kucheza gemu ya video kuenda msituni au hata kupika chakula pamoja ni raha sana kuwa nae Nakumbuka wakati mwingine tulikuwa tunakaa na kucheza karata au au bao Tulikuwa tunajifunza mbinu mpya na kubishana sana, ilikuwa nifuraha kubwa sasa ingelikuwa maisha yangu ya leo, bado ninaendelea kucheza na marafiki zangu na familia tunacheza michezo ya body kuenda kwenye viwanja vya mchezo au hata kucheza muziki pamoja ni njia nzuri ya kuimarisha mahusiano na kujifunza mambo mapya.

Mimi nakumbuka nilikuwa na changamoto kidogo kujibu swali hilo mwanzoni Lakini baada ya kufikiria nikagundua kwamba nnapenda zote mbili Lakini kwa njia tofauti kuandika ni kitu ambacho nakipenda sana Napenda kueka mawazo yangu kwenye karatasi kuunda hadithi na kushirikiana watu wengine kuandika kunanipa muda wa kufikiria Naweza kurekebisha maneno yangu mbaka nikiwe naeleweka Pia kuandika kunanipa uhuru wa kujieleza bila kukatizwa Lakini kuongea pia ni kitu ambacho nakipenda Napenda kuzungumza na watu kushirikiana mawazo yangu na kusikiliza maoni yao kuongea kunanipa fursa ya kujenga mahusiano na watu na kueleza mitazamo yao Pia kuongea kunanipa hisia ya kuwa na watu na kufraia mda pamoja Kuna tofauti kati ya kuandika na kuongea Lakini zote mbili ni muhimu kuandika kunanipa uhuru, wa kujieleza kwa kina wakati kuongea kunanipa fursa ya kujenga mahusiano na watu Mimi nakumbuka nilikuwa na kipindi ambacho, nilikuwa napenda kuandika zaidi Lakini baada ya mda, nikagundua kuwa kuongea pia ni muhimu Sasa naendelea kufanya zote mbili, naandika brogu yangu, napenda kuzungumza na watu kuhusu mawazo yangu zote mbili ni sehemu ya mimi, na nakumbuka kuwa ni muhimu kuzifanya kwa usawa.

Mimi ni mtu wa ubunifu sana. Ubunifu ni sehemu ya maisha yangu kila siku. Napenda kuchunguza mawazo mapya na kutafuta njia za kipekee za kutatua changamoto. Kwa mfano, napokuwa na shida, mimi huwa nafanya mazoezi ya kufikiria kwa kina, ili kupata suluhisho la ubunifu. Ubunifu ni pia unanifanya niwe na uwezo wa kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Na hivyo, kufanya maisha yangu kuwa ya kuvutia zaidi. Napenda sana mziki kwa sababu yanahitaji ubunifu mkubwa Pia napenda kusoma vitabu vya fasihi na sayansi, ili kupanua upeo wangu wa mawazo na kuwa na uwelewa mpana wa dunia. Ubunifu unanifanya niwe na ari ya kujifunza mambo mapya kila siku na kuboresha ujuzi wangu katika kazi yangu, ubunifu ni muhimu sana kwa sababu unanisaidia kutatua matatizo kwa njia za kipekee. Napenda kufanya kazi na watu wengine wenye ubunifu ili kubadilishana mawazo na kupata suluhisho bora zaidi. Kwa ujumla, ubunifu ni sehemu muhimu ya maisha yangu na inanifanya niwe mtu bora zaidi kila siku. Naamini kuwa, kila mtu ana ubunifu ndani yake, lakini inahitaji kufunuliwa na kutumiwa vizuri. Kwa hivyo, nahimiza kila mtu kufanya mazoezi ya ubunifu na kutafuta njia za kueleza mawazo yao kwa njia ya kipekee, ubunifu ni nguvu inaweza kubadilisha dunia na kufanya maisha yetu kuwa bora zaidi. Kwa kifupi, mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu ninapenda kuchunguza mawazo mapya, kutatua changamoto kwa njia za kipekee na kuboresha maisha yangu na ya wengine kupitia ubunifu. Ubunifu ni sehemu ya maisha yangu na itakuwa hivyo daima.

Mimi nakumbuka nilijaribu kujithatmini na kugundua kuwa kuna ujuzi kadhaa ambao naitaji kuimarisha ili kufikia malengo yangu. Kwanza nakumbuka kuwa ujuzi wangu wa kitokonolojia ni muhimu sana kuimarishwa. Kwa kuwa tunaishi kwenye dunia ya kidigitali, ni lazima niwe na uwezo wa kutumia teknolojia kwa ufanisi. Nahitaji kuboresha ujuzi wangu wa kutumia baadhi ya programu na zana za kidigitali ambazo zinatumika sana kazini na kwenye maisha ya kila siku Pili, ujuzi wa mawasiliano ni muhimu sana nakumbuka nilikuwa na changamoto kidogo kuwasiliana na watu Hasa katika mazingira ya kikazini Ninajitahidi kuimarisha ujuzi wangu wa kuongea adharani kuandika ripoti na kuwasiliana na wateja au wenzangu kwa ufanisi zaidi Tatu, ujuzi wa usimamizi wa muda ni muhimu nakumbuka kuwa na tatizo la kusimamia mda wangu vizuri na mara nyingi nilikua nikikosa mda wa kufanya mambo muhimu. Najitahidi kufanya kujifunza mbinu bora za kusimamia mda wangu ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mwisho, ujuzi wa kujifunza na kubadilika ni muhimu. Dunia inabadilika haraka. Na nakumbuka kuwa ni lazima niwe tayari kujifunza mambo mapia na kubadilika na mabadiliko. Nahitaji kuimarisha uwezo wangu wa kujifunza haraka na kukwea kwenye mazingira mapya. Kwa ujumla, hizi ni baadhi ya ujuzi ambayo ninaitaji kuimarisha ili kufikia malengo yangu. Nakumbuka kuwa ni mchakato, unaoendelea na ninaendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kila siku.

Mimi nakumbuka kuwa kuna njia nyingi ambazo ninasaidia jamii yangu Kwanza nakumbuka kuwa mwanachama wa kipindi cha kujitolea kijijini kwetu nafanya kazi pamoja kusafisha mazingira kusaidia wazee na kutoa elimu kwa watoto ni njia nzuri ya kusaidia na kujenga uhusiano na watu wa jamii Pia nakumbuka kuwa nina blogu ambapo ninandika kuhusu mambo muhimu kwa jamii naandika kuhusu afya, elimu na maendelewa ya jamii. Nakumbuka kuwa kuna watu wengi ambao wanafaidika na makala ya zangu na wananipigia simu au kuandika email kujadili zaidi Tatu, nakumbuka kuwa nasaidia watu binafsi kwa kutoa ushauri na msaada kama mtu anahitaji msaada wa kutafuta kazi au kuandika barua Nakumbuka kuwa niko tayari kusaidia na kumbuka kuwa kuna siku moja nilisaidia mwanamuke mmoja ambaye alikuwa anahitaji msaada wa kuandika barua ya kuomba kazi. Nilimsaidia na baada ya muda, alinipigia simu akashauri kuwa alipata kazi. Ilikuwa ni furaha kubwa kujua kuwa nilisaidia Kwa ujumla, nakumbuka kuwa kusaidia jamii ni jukumu letu sote. Ninaendelea kutafuta njia za kusaidia na kufanya jamii iwe bora zaidi.

Mimi ni shabiki wa Chelsea, tangu nikiwa mdogo, nakumbuka nilikuwa na jezi ya Didier Drogba, na nilikuwa nasikiliza radio kila mara wanapocheza. Chelsea ni timu yangu ya moyo, na nakumbuka kuwa nilifurahia sana walipochukua ubingwa wa ligi ya mabingwa mwaka wa 2012. Mechi ya fainali dhidi ya Bayern Munich ilikuwa ya kihistoria, na bao la Didier Drogba lilinifanya nilike kwa fura. Na kumbuka kuwa nilikuwa na rafiki zangu wengi ambao wanafuata timu hiyo na tunakaa pamoja kutazama mechi. Tunajadiliana kuhusu timu wachezaji na mbinu za kocha. Ni njia nzuri ya kufurahia michezo na kuwa na watu wenye mawazo kama yangu. Sasa nakumbuka kuwa timu imebadilika kidogo lakini bado nina moyo wangu kuwa Chelsea. Nafuatilia mechi zao na nafurahia kuwaona wachezaji wapya wakiwa na timu. Kwa ujumla, mimi ni shabiki wa Chelsea na nitakuwa shabiki wa Chelsea milele.

Ninapenda sana kuchora na kupaka rangi. Kuchora ni kama kuumba ulimwengu wangu na mawazo kwenye karatasi. Napenda kuchukua rangi tofauti na kuzichanganya ili kupata vivuli, vizuri na maumbo ya kuvutia. Kupaka rangi kuna nifanya nihisi furaha na uhuru wa kujieleza. Ni kama ninazungumuza na moyo wangu kupitia michoro na rangi. Napenda sana kwa sababu inanipa nafasi ya kuonyesha hisia zangu na mawazo yangu kwa njia ya kuvutia na ya kisani. Kuchora na kupaka rangi ni zaidi ya shuguli tu. Ni njia ya kujifunza na kujenga ubunifu. Napenda kufanya michoro ya mandari watu na vitu vya kila siku ili kuonyesha uzuri uliepo duniani. Rangi zinaniambia hadidi na hisia na napenda kusikiliza na kuzitumia katika kazi zangu Kwa hiyo jibu langu ndiyo ninapenda sana kuchora na kupaka rangi nisehemu muhimu ya maisha yangu na inanifanya niwe na furaha kila siku napenda kushiriki michoro yangu na watu wengine ili waone uzuri na wasana na waweze kuhisi vile na vyo hisi mimi.

Mimi nakumbuka kuwa kuna mambo mengi ambayo ningependa kuona yakirekebishwa katika jamii yetu. Kwanza ningependa kuona maendeleo katika elimu. Nakumbuka kuwa elimu ni msingi kwa maendeleo ya mtu binafsi na kwa jamii kwa ujumla. Ningependa kuona shule zetu zikiwa na vifaa vya kutosha. Walimu wenye ujuzi na mazingira mazuri ya kujifunzia. Elimu bora itasaidia kuleta maendeleo ya kiuchumi katika jamii. Pili, ningependa kuona maendeleo katika afya nakumbuka kuwa afya ni muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Ningependa kuona hospitali zetu zikiwa na vifaa vya kisasa, madaktari wenye ujuzi na huduma bora kwa wagonjwa. Afya bora itasaidia kupunguza magonjwa na kuleta maendeleo ya jamii. Tatu, ningependa kuona maendeleo katika miundo mbinu nakumbuka kuwa barabara maji umeme na mawasiliano ni muhimu sana kwa maendeleo ya jamii. Ningependa kuona miundobmbinu yetu ikiboreshwa ili kusaidia shughuli za kiuchumi na kijamii Mwisho ningependa kuona maendeleo katika ushirikiano wa jamii Nakumbuka kuwa ushirikiano ni muhimu sana kwa maendeleo ya jamii Ningependa kuona watu wakifanya kazi pamoja kushirikiana na kusaidiana ili kuleta maendeleo ya jamii yetu Kwa ujumla nakumbuka kuwa maendeleo ya jamii ni jukumu letu sote Tunaweza kufanya kazi pamoja ili kuleta mabadiliko chanya katika jamii yetu.

Mimi nina penda sana kucheza ngoma. Nakumbuka nilipokua mdogo, nilikuwa nakuenda kwenye shere za kitamaduni na kucheza ngoma za asili. Nilikuwa ninjia nzuri ya kujifunza kuhusu utamaduni wetu na kufraia mziki. Nakumbuka kuwa nilipenda sana kucheza ngoma za kuguru na kichwa. Nilikuwa nakuenda kwenye mafunzo ya ngoma na kujifunza atuwa za ngoma hizo. Ilikuwa ninjia nzuri ya kujifunza, nidamu na kujiamini Pia nakumbuka kuwa nilipenda sana kuchiza ngoma za kisasa kama vile bongaflava na afrobeats Nakumbuka nilipokuwa na marafiki zangu Tulikuwa tunacheza ngoma na kufraia mziki Ilikuwa ninjia nzuri ya kupunguza stress na kujifunza kuhusu mziki mpia Nakumbuka kuwa kucheza ngoma ninjia nzuri ya kujifunza kuhusu utamaduni wetu na kufraia mziki na kumbuka kuwa nilipenda sana kucheza ngoma na familia yangu asa wakati washere za kitamaduni ilikuwa ninjia nzuri ya kukuunganisha familia na kufraia mziki pamoja. Kwa ujumla na kumbuka kuwa kucheza ngoma ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu na napenda sana kucheza ngoma na kufraia mziki.

Ndiyo, ni mewai kushiriki mashindano mbalimbali katika maisha yangu. Mashindano haya ya menifanya niwe na uzoefu wa kujifunza na kukua kama mtu. Napokumbuka mashindano ya kwanza niliyoshiriki, nilihisi wasiwasi mwingi nilijiuliza kama naweza kufanya vizuri au la. Lakini nilipuanza, niligundua kwamba mashindano ni sio tu kuhusu kushinda, bali pia kuhusu kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Mashindano ya menifunza umeme wa kujituma na kujiamini, ya menifanya niwe na uwezo wa kukubaliana na changamoto mbalimbali katika maisha. Pia ya menifanya niwe na uwelewa wa kwamba kushinda sio mwisho wa dunia, bali nifursa ya kujifunza na kuboreswa. Ninaamini kwamba kila mtu anapaswa kushiriki mashindano katika maisha yake. Mashindano ya naweza kuwa katika michezo, masomo au hata katika kazi. Ya naeza kutupa changamoto na kutufanya tuwe bora zaidi. Kwa hiyo, ndugu yangu na kushauri ujitokeze na ushiriki mashindano. Usijali kuhusu kushinda au kushindwa, bali jali kuhusu kujifunza na kukua. Mashindano ya takufanya uwe mtu bora zaidi na ya takupa uzoefu wa maisha. Nimeona kwamba watu wengi wanashindwa kwa sababu ya uoga na wakushiriki mashindano. Lakini mimi nakuambia usiogope, shiriki mashindano na ujifunze kutoka kwao. Utakuwa na maisha bora na yenye mafanikio. Nimekwisha kusema maramingi kuhusu mashindano na tumaini umejifunza kitu kutoka kwangu. Saini na zamu yako.

Mimi napenda kufanya mambo katha ili kupunguza wa siwasi. Kwanza, napenda kufanya mazoezi. Nakumbuka nilipokuwa ni kifanya yoga, nilihisi raha sana na kupunguza msongo wa mawazo. Mazoezi yananisadia kutoa homoni za furaha mwilini na kupunguza wa siwasi. Pili, napenda kusikiliza mziki. Nakumbuka nilipokuwa ni kisikiliza mziki wa taarabu, nilihisi amani sana na kupunguza wa siwasi. Mziki una uwezo wa kubadilisha hisia zetu za na kutufanya tujisikie vyema Tatu, nina penda kuzungumza na marafiki zangu na kumbuka nilipokuwa ni kizungumza na rafiki yangu Nilihisi faraja sana na kupunguza wasiwazi kuzungumza na wengine kuna nisaidia kutoa mawazo yetu na kupata ushauri mzuri Mwisho, nina penda na kutafuta ufumbuvu wa matatizo yangu na kumbuka nilipokuwa ni kisoma vitabu vya kujisaidia nilihisi, msaada sana na kupunguza wasiwasi Kwa kweli, wasiwasi ni sehemu ya maisha lakini tunaweza kufanya mambo katha ili kupunguza wasiwasi wetu.

Mimi napenda kufanya mambo kadhaa ili kusuluhisha mgogoro huo. Kwanza napenda kusikiliza kwa makuta nakumbuka nilipokuwa nikisikiliza mtu ambaye alikuwa na mgogoro na mimi nilihisi kwamba alikuwa anasikia na kuelewa. Kusikiliza kwa makuta kunasaidia kuelewa mtazamo wa mwingine nakupata suluhisho la mgogoro. Pili, napenda kuzungumza kwa utulivu. Nakumbuka nilipokuwa nikizungumza na mtu ambaye alikuwa na mgogoro nami. Nilihisi kwamba tulikuwa tunaweza kusuluhisha mgogoro huo kwa urahisi. Kuzungumza kwa utulivu kunasaidia kupunguza hasira na kupata suluhisho la mgogoro. Tatu, napenda kutafuta suluhisho la mgogoro pamoja. Nakumbuka nilipokuwa nikitafuta suluhisho la pamoja na mtu ambaye alikuwa na mgogoro nami. Nilihisi kwamba tulikuwa tunaweza kusuluhisha mgogoro huo kwa urahisi. Kutafuta suluhisho la pamoja kunasaidia kupata suluhisho la mgogoro na kuimarisha uhusiano wetu. Kwa kweli, mgogoro na mtu ni sehemu ya maisha, lakini tunaweza kufanya mambo kadhaa ili kusuluhisha mgogoro huo. Na wewe,

Ninapenda sana kupiga picha kupiga picha ni kitu ambacho kinanifanya nijisikie furaha na kunifanya niwe na ubunifu Ninapenda kupiga picha kwa sababu Inanirusu kunasa kumbukumbu za maisha yangu na kuzishirikisha na wengine Ninapenda kupiga picha za mandhari, nzuri, watu na matukio maalumu kupiga picha pia kuna nifundisha kuwa na macho ya kisanii na kuona uzuri katika vitu vidogo Napenda kupiga picha kwa kamera yangu ya simu na ninajitahidi kuboresha ujuzi wangu wa kupiga picha kila siku. Napenda kuangalia picha zangu za zamani na kukumbuka kumbukumbu nzuri zilizoninasa. Kupiga picha pia ni njia nzuri ya kueleza hisia zangu na kushirikiana na wengine. Napenda kuona picha za watu wengine na kujifunza kuhusu maisha yao na mitazamo yao. Kwa ujumla kupiga picha ni kitu ambacho kinanifanya niwe na furaha na nikifanya niwe na ubunifu.

Kwangu mimi, kuangalia nyota ni moja ya mambo yanayonitia moyo na kunifanya nihisi amani. Nyota zinawakilisha uzuri wa ulimwengu na zinaweza kutuongoza katika maisha yetu ya kila siku. Napokuwa naangalia nyota usiku najisikia kama niko katika ulimwengu mwingine. Ulimwengu wa ndoto na matumaini. Nyota zina mafumbo mengi na kila moja inasimulia adidi yake ya kipekee. Kwa mfano, nyota zinaweza kutuonyesha njia ya kutafuta kufuata ndoto zetu na kutufanya tuwe na matumaini hata wakati mambo yanapokuwa magumu. Kuangalia nyota pia kuna nifundisha kuhusu uvumilivu na subira. Nyota zinachukua muda mrefu kuonekana na kufikia kilengo cha utukutu. Wow! Na hivyo ndivyo ilivyo kwa malengo yetu maishani yanahitaji juhuda na subira. Napenda kushiriki uzoefu wa kuangalia nyota na wengine kwa sababu naamini kwamba tunaweza kujifunza mengi kutoka kwa kila mmoja nyota zinatuunganisha na ulimwengu mkubwa zaidi na zinatukumbusha kwamba tunaweza kufikia nyota zetu wenyewe kwa juhuda, juhudi na imani Kwa hiyo, jibu langu la swali lako ni ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu zaniinua moyo Zaniambia kuhusu uzuri wa maisha na zinaniwezesha kuota ndoto kubwa. Natumaini wewe pia kuangalia nyota na kujifunza kutoka kwao.

Mimi ilipenda sana somo la kiswaili shuleni. Ilipokuwa darasani, ilijisikia raha sana kusoma vitabu vya kiswaili na kujifunza kuhusu tamaduni na istoria ya watu wa Afrika mashariki. Ilipenda jinsi mwalimu wetu alivyo tufundisha kwanjia ya kuvutia na kutufanya tuwe na hamu ya kujifunza zaidi. Somo la kiswaili ilifundisha kuhusu umuimu waluga na mawasiliano. Ilijifunza jinsi ya kuandika vizuri na kuzungumza kwa ufasa. Na jinsi ya kuelewa na kuheshimu tamaduni za wengine. Pia somo la kiswaili lilinifungulia milango ya fursa mpia. Kama vile kusoma vitabu vya fasihi na kushiriki katika mashairi na tamtria, niljisikia fahari sana kwa wanafunzi wa kiswaili. Na nilijua kwamba somo ilo liitatusaidia sana katika maisha yangu ya badae. Kwa hiyo, mimi nakipenda sana kiswaili.

Nasherekea sikukuu kwa furaha kubwa sana. Ni siku ambayo mimi na marafiki zangu tunakusanyika pamoja na kufanya sherehe kubwa. Tunakula chakula kitamu, tunacheza muziki na kufurahia muda pamoja. Pia napenda kupokea zawadi na maombi mazuri kutoka kwa watu wangu wa karibu. Sikukuu ni nafasi ya kujisikia maalum na kufikiria mambo mazuri yaliopita na yajao Ninashukuru sana kwa upendo na baraka ninazopokea katika siku hii Natamani siku zote zifurahi kama hii na kila mtu apate amani na furaha.

Kwa kweli, mimi napenda sana utamaduni wa shirika langu. Shirika langu lina utamaduni wa ushirikiano na uwazi. Ambapo kila mfanyikazi anahisi kuwa sehemu ya familia. Napenda jinsi shirika langu navyotanguliza maendeleo ya wafanyikazi wake. Wanatupa fursa za kujifunza na kukua. Na hili lina nifanya niwe na motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia napenda jinsi shirika langu linavyo jali jamii inayozunguka wanafanya kazi za kijamii na kusaidia watu wanaohitaji na hili linanifanya nijisikie furaha kuwa sehemu ya shirika hilo Napenda pia jinsi shirika langu linavyo kuwa na mawasiliano mazuri na wafanyi kazi wake Wanatupa taarifa za wazi za kutosha kuhusu mambo yanayotokea shirika na ilo linanifanya niwe na uhakika na kuelewa malengo ya shirika.

Kazi ni sehemu muhimu ya maisha yetu. Na mara nyingi tunakutana na matatizo mbalimbali kazini. Kushambulia tatizo kazini kuna hitaji mbinu sahihi na mtazamo chanya. Kwanza ni muhimu kutambua chanzo cha tatizo na kuelewa adhari zake. Pili, unapaswa kupanga mikakati ya kukubaliana na tatizo ihlo kwa njia ya kujenga na yenye suluhisho. Tatu, ni muhimu kutafuta ushauri au msaada kutoka kwa wenzako au viongozi wako kazini. Nne, unapaswa kuwa na subira na uvumilivu katika kutatua tatizo. Kwani baada matatizo, hayatasi kwa haraka. Tano, baada ya kutatua tatizo, hakikisha unajifunza kutokana na uzoefu huo ili kuepuka matatizo kama hayo katika siku zijazo. Kwa kifupi, kushambulia tatizo kazini ni kama kupanda mlima. Unahitaji nguvu akili na mbinu sahihi ili kufika juu. Usikate tama, endelea kujaribu na kutafuta suluhisho. Kazi ni safari, na matatizo ni sehemu ya safari hiyo. Kwa matatizo chanya na juhudi, unaweza kushinda matatizo yoyote kazini.

Kwa kweli, mimi napenda kuwakaribisha wafanyikazi wapya kwa moyo wa uwazi na upendo wa dhati Kwanza, ninapenda kuwapa maelezo ya kutosha kuhusu kampuni yetu, majukumu yao na matarajio yetu Ninahakikisha kwamba wanajua kila kitu kuhusu kampuni yetu na jinsi wanavyoweza kuchangia katika mafanikio yetu Hili pili, ninapenda kuwapa kuwapatia mafunzo ya kutosha ili waweze kufanya kazi zao Kwa ufanisi, ninahakikisha kwamba wanajua jinsi ya kutumia vifaa na mifumo yetu na kwamba wanajua wapi wanaweza kupata msaada wanapohitaji Tatu, ninapenda kuwakaribisha kwa kuwapatia zawadi ndogo kama ishara ya kukaribisha Hii naweza kuwa kitabu kalamu au kitu kingine chochote kitachowaonyesha kwamba tunawakumbuka na tunawatakia kila laheri Mwisho, ninapenda kuwapatia fursa na kuuliza maswali na kueleza wasiwasi. Wow, ninahakikisha kwamba wanajua kwamba mlango wangu uko wazi kila wakati na kwamba wako huru kuja kwangu kwa msaada wowote.

Kwanza, naanza na kusema kwamba ushirikiano ni msingi wa mfanikio yoyote katika timu. Ili kuhimiza ushirikiano, ni natumia mbinu kadhaa. Kwanza, naweka malengo ya pamoja ambayo kila mwanachama wa timu anaelewa na kukubali. Hii nasaidia kila mtu kufanya kazi kwa lengo moja. Pili, nahakikisha kuwa mawasiliano ya wazi na ya uaminifu ndani ya timu. Kila mwanachama anahimizwa kutoa maoni na mawazo yake kwa uhuru. Na nasikiliza kwa makini maoni yao Tatu, ninatambua na kutadhimini michango ya kila mwanachama Hii inajenga hisia ya dhamani na kuhamasisha watu kufanya kazi kwa bidii zaidi Nne, nashugulikia migogoro kwa haraka na kwa haki ili isiwe kikwazo kwa ushirikiano Aidha, nafundisha timu kujifunza kutoka kwa makosa na kufanya maboresho ushirikiano ni mzuri unahitaji uvumilivu kujitolea na nia ya kufanya kazi pamoja kwa mafanikio ya pamoja na kufanya haya ni nahakikisha timu inafanya kazi kwa umoja na kufikia malengwo yake kwa ufanisi Ninahimiza kila mwanachama kutumia nguvu zake na vipaji vyake kwa ajili ya timu Kwa kufanya kazi pamoja na kusaidiana, tunaweza kufanya mambo makubwa ushirikiano ni ufunguo wa mafanikio katika timu yoyote Kwa hivyo, naendelea kuimiza ushirikiano katika kila hatua ya kazi yetu ili kufikia mafanikio makubwa.

Mimi napenda kutembea katika bustani za jiji, hasa katika bustani ya uhuru Napenda sana kuenda huko kwa sababu kuna mauwa mazuri na miti mirefu inayotoa kivuli Napenda pia kusikiliza ndege wanaimba na kupumua hewa safi Pia napenda kutembea katika soko la karume ambapo kuna vitu vingi vya kuvutia na vya kununua Napenda kuzungumza na watu na kujifunza kuhusu tamaduni zao. Kutembea ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya yangu. Napenda kutembea kila siku asubui na jioni kwa sababu inanifanya nihisi mwenye nguvu na furaha bila shaka, napenda kutembea popote ambapo kuna amani na uzuri.

Kwa kweli, mimi napenda kuwa na mpango wa dharura. Ili niweze kushugulikia hali zilizotarajiwa. Kwanza, napenda kuwa na namba za simu za dharura ili nizihiifadhi kwenye simu yangu kama vile namba za polisi, zimamoto na hospitali. Ninahakikisha kwamba nina pesa za kutosha na vifaa muhimu kama vile taa ya tochi na vifaa vya, kwanza vya msaada. Pili, napenda kuwa na mpango wa mawasiliano na familia yangu na marafiki zangu ili waweze kujua niko wapi na nina na nini kinaendelea. Ninahakikisha kwamba nina simu yangu na betiri iliyochajiwa kila wakati Tatu, napenda kuwa na ujuzi wa kwanza wa msaada na uokoaji kama vile kufunga damu na kufanya CPR Ninahakikisha kwamba nina vifaa vya msaada vya kwanza na ninajua jinsi ya kuvitumia Mwisho ninapenda kuwa na mpango wa kuhama au kukimbia katika hali ya dharura. Kama vile mtoto au tetemeko la ardhi. Ninahakikisha kwamba nina ramani ya eneo langu na ninajua njia za kukimbia. Kwa hiyo jibu langu kwa swali lako ni kwamba ninashugulikia kazi za dharura kwa kuwa na mpango wa dharura. Kuwa na namba za simu za dharura huwa na ujuzi wa kwanza wa msaada. Na kuwa na mpango wa kuhama au kukimbia.

Kwa kweli, mimi napenda sana kutumia muda na familia yangu kwa sababu wananiunga mkono na kunifanya niisi nimependwa. Napenda kutumia muda na familia yangu kwanjia nyingi, kama vile kula chakula pamoja, kucheza michezo na kusoma hadithi pamoja. Pia napenda kutembea na familia yangu na kuchunguza sehemu mpia. Napenda pia kuwa na mazungumzo na familia yangu na kusikiliza hadithi zao. Ninapenda kutumia weekend na familia yangu kwa sababu tunaeza kuwa pamoja na kufanya mambo tunayoyapenda. Pia ninapenda kuwa na likwazo na familia yangu ili tuweze kupumzika na kufuraiya mda wetu pamoja. Kutumia muda na familia yangu kuna nifanya niisi fura na amani. Ninajua kwamba familia yangu itakuwa pamoja na mimi kila wakati. Na hii inanifanya niisi, nimeungwa mkono kwa hiyo. Jibu langu kwa swali lako ni kwamba Ninapenda sana kutumia muda na familia yangu. Na nitakuwa na furaha kufanya hivyo kila wakati.

Mimi napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu inanifaa kwa afya yangu na kunifanya nihisi uhuru Napenda kutembea kwa miguu katika maeneo yenye mandhari mzuri kama vile bustani au mstuni Napenda kuchunguza mazingira na kuona vitu vipya Pia napenda kutembea kwa miguu kama njia ya kufanya mazoezi na kupunguza msongamano wa maazo Napenda kutembea kwa migu peke yangu kwa sababu inanipa nafasi ya kufikiri na kutafakari Lakini pia ninapenda kutembea na marafiki au familia yangu kwa sababu inafanya mda kuwa wa furaha zaidi kutembea kwa migu ni njia nzuri ya nifunza kuhusu mazingira na kujisikia vizuri Ninapenda kutembea kwa miguu kila siku iwe ni kuenda kazini au kuenda kunua mahitaji Kwa hiyo jibu langu la swali lako ni kwamba Ndio ninapenda kutembea kwa miguu na ninataka kuendelea kufanya hivyo kila siku.

Mimi ninapenda nyama ya ngombe, hasaa nyama ya mchopo. Napenda jinsi inavyopikwa na kuiva na radha yake ni nzuri sana. Pia ninapenda nyama ya kuku hasaa kama imepikwa na viungo vya kienyeji. Nyama ya kuku ni nzuri sana kwa afya yangu na inanipa nguvu za kutosha kufanya kazi. Ninapenda nyama kwa sababu ina radha nzuri na inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti. Pia nyama ni chanzo kizuri, cha proteini na vi ru virutubisho vingine muhimu kwa mwili wangu. Napenda kula nyama na wenzangu na familia yangu kwa sababu inafanya chakula kuwa cha furaha zaidi.

Kwangu mimi, mwalimu ambaye namkumbuka sana ni yule alienifundisha kwa upendo na uvumilivu mkubwa. Alikuwa mwalimu wa somo la hesabati na kila wakati aliyahakikisha kwamba kila mwanafunzi aneelewa somo vizuri kabla ya kuendelea na kipindi kingine. Mwalimu huyu alikuwa na tabia ya kipekee ambayo ilinivutia sana. Alikuwa na uwezo wa kufanya somo kuwa ya kuvutia na ya kufurahisha. Jambo ambalo lilifanya nipende kuja shuleni kila siku. Alitutia moyo na kutufundisha umuhimu wa kujituma na kuwa na nidhamu katika masomo yetu siku moja nilikuwa na ugumu wa kuelewa dhana fulani ya hesabati Mwalimu alitumia muda wa zaidi, muda wa ziada kufundisha na kunisaidia hadi nikaelewa hiyo ilinionyesha upendo wake kwa kazi yake na kujali kwa wanafunzi wake tangu siku hiyo nilianza kupenda hesabati na kufanya vizuri katika somo hilo Mwalimu huyu pia alikuwa na jukumu kubwa katika malezi yangu nje ya darasa. Alitufundisha kuhusu umuhimu wa uaminifu, heshima na kujitolea kwa jamii. Alitutia moyo kushiriki katika shuguli za ziada, kama vile michezo na sanaa. Jambo ambalo lilinisaidia kugundua vipaji vyangu. Kwa ufupi, mwalimu wangu huyo amekua na adhari kubwa katika maisha yangu. Amejenga msingi imara, wa kielimu na kimaadili ambao utanifaa kwa maisha yangu yote Kwa hiyo nakumbuka sana mwalimu wangu kutoka shuleni na nitamkumbuka daima kwa upendo na heshima kubwa.